Kawaida nalala masaa saba hadi nane kwa usiku. Kwani hii inasaidia mwili na akili kupumzika vizuri. Usiku huwa muhimu sana kwa kupona kutoka shuguli za mchana kuongeza nishati na kusaidia hakili kukumbuka mambo mapya. Pia mara nyingine napumzika kidogo mchana ili kuongeza umakini na nguvu kwa kazi au masomo ya badae.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na bidii huzaa matunda. Mara nyingi mambo hayaendi kama tunavyo ya tarajia. Lakini kama mtu anaendelea kushikilia malengo yake, kujifunza kutokana na makosa na kutokata tamaa, matokeo mazuri hujitokeza pia. Nimejifunza kuwa kushirikiana na wenzetu na kuwa na heshima kwa wengine huunda uhusiano mzuri na fursa nyingi maishani.

Ndiyo, napenda kufuatilia matukio ya kimataifa kwani yananipa mtazamo mpana wa dunia. Hii ni pamoja na habari za siasa, michezo, teknolojia na tamaduni. Kufuatilia matukio haya kunanisaidia kuelewa mabadiliko yanayotokea duniani kujifunza mambo mapya na kushirikiana mazungumzo ya watu wengine kuhusu maswala mbalimbali.